Mchezo ninaweza kujishirikisha nao ni mchezo wa kandanda. Mchezo huu una utamu wake na uchungu wake, ama labda wacha niseme utamu uchungu. Utamu ni wakati timu yangu unapowa ushindi na uchungu ni wakati tunapoteza mechi. Mchezo wa kushangaza ni ule wa Manchester United na Arsenali. Tunaposhikilia moyo kama wanatimu, ili tusipatwe na aibu tunapocharazwa na wa pinzani wetu. Mahala pa kutazamia mchezo unategemea. Ninapenda kuitazama vilabuni kama ni ule wa uingereza, lakini kama ni mchezo wa nyumbani, lazima nifike uwanjani. Ninahisi furaha isio na kifani, sana sana tunapowahi ushindi.

Msaada kwanza unategemea ni msaada upi ninaotaka. Kama ni msaada wa pesa, nitaenda kwa anaituongoza, mkubuwa wangu kazini. Nitamuambia hiki na hiki kinanisumbua, ama nimepata hiki na hiki, ninajanga hiki na hiki na ninataka hiki. Ataona vile tanisaidia, ama kama ni msaada wa kimaono, wakipesa, wakifanya hivi, nitatafuta mtu mwingine. Na lingana uo ni msaada wa nini. Uyo msaada ndo utanielekeza kule ninafaa kuenda.

Aliye nifundisha jambo muhimu maishani mwangu naeza sema ni wazazi wangu. Sana sana mamangu. Mamangu amenifundisha kukuwa mtu aneyejitegemea ki mimi, ki nini, ki nini. Lazima nijitegemee mimi. Lazima nifikirie hii na hii, nisimfikirie mtu mwingine ajanifanyia la. Ilo si jukumu la uyo mtu, jukumu la maisha yangu ni yangu peke yangu. Mimi ndiye dereva wa maisha yangu. Kwa hivyo naeza sema jambo muhimu niliayofundishwa maishani mwangu, nimefundishwa na mamangu.

Ndiyo, ninapenda kujaribu vyakula vipya. Lakini pia, nawezasema inategemea chakula hicho ni chakula gani? Kama ni dudu makamasi, chura sidhani kama nawezakula. Labda mtu aniekee, anichanganishie na chakula ninachokijua, lakini nikijua ni hicho sidhani kama naweza jaribu. Nitakuwa wa kwanza kwa familia na kimila kwetu kuwa wa kwanza kujaribu kitu kama dudu makamasi. Kwa hivyo sidhani.

Wakati wa baridi kali inategemea mahali nipo, ndiyo niweze kuona vile nitajikinga. Kama niko chumbani, nitatumia kiyoyozi ama hita ya chumba. Iweze kufanya chumba kikuwe na joto, inizuie baridi. Kama niko nje, nitavaa jaketi kubwa ama hata labda niongeze ingine na nyingine juu kunizuia na baridi.

Ndiyo nimewaikuwa katika maonyesho ya sanaa. Maonyesho ya sanaa maranyingi ufanyika katika nyumba ya sanaa. Tunapoonyesha wasanii wetu na sanaa zao na sanamu zao na uchoraji wao. Maranyingi uhusisha wanunuaji na wanasanaa hao. Wanataka kuuza, wanataka kuuza kipaji chao ama ile uchoraji yao yenye wamefanya. Na wanau nunua, wanataka kuonyesha talanta yetu tunayokuza katika wanasanaa wetu.

Kwa kuchagua kati ya kuandika na mkono au kuandika kwa kompyuta, naeza sema naeza penda kuandika kwa kompyuta. Kwa sababu kompyuta, naeza andika mada nyingi, niandike vitu vingi, kuhusu vitu tofauti kwa muda mfupi. Na pia kompyuta hiyo hiyo, yaeza nisaidia kufanya utafiti hapo tu kwa kompyuta. Naezaandika, naeza fanya hivi na bado ninaeza rudia niangalie. Lakini kwa mkono nitaandika ndio mada refu mada mingi ila nitakuwa nimechoka na nitatumia muda mrefu.

Chakula cha mchana mara nyingi inategemea. Inategemea kama nimezembea tu hio siku basi sharubati iko sawa. Lakini kama nimehusika kufanya kazi nyingi mchana huo, nitahitaji kukula chakula kingi. Kwa hivyo nitakula wali kwa nyama, naweza kula ugali kwa nyama, naweza kula ugali kwa sukuma. Kwa hivyo naweza sema yategemea nimefanya kazi gani siku hiyo, ndio nile chakula gani.

Ninapenda chakula chenye mafuta, lakini mafuta huo lazima ufanywe kipimu. Usizidi chakula. Ama uonekane ni kama mafuta unalingana na supu hapana. Lazima ufanywe kipimu kwa sababu mafuta ina madhara mengi sana. Yaleta magonjwa kama ugonjwa kisukari, ugonjwa wa presha. Kwa hivyo lazima ufanywe kipimo. Ikiwa mingi basi hadi chakula siotamu.

Kuna vifaa mbali mbali ambavyo naweza vitumia kupata habari. Kama kuna redio, redio huwa na masaa yake ya kutangaza habari. Naweza tumia televisheni, sawasawa pia huwa na masaa yake ya kutangaza habari. Naweza tumia kompyuta, ninaweza enda kutafuta habari ambayo nataka kuona na nitaiona. Na bado simu za kisasa bado zina vifaa za kutafuta habari. Kwa hivyo naweza pata habari kutumia simu yangu pia.

Kuna masa napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu uwa kunanipa nafasi ya kufanya shugli nyingi na neza fanya shugli hizo wakati na utaka na naupanga na hakuna mtu mwenye ananeambia nifanya hivi na nifanya hivi na jipanga mwenyewe na anajua wakati ambapo na fa kukua nimemaliza shugli. Kwa hivo sa zingine naupenda na sa zingine unakua mchovu kupita kiasi ata stoki nje.

Uifadhi wa data, mara nyingi inategemea ainagani ya data. Kama ni nakalangumu, kuna kabati hapa kwangu. Kwa hivyo nazifungia vizuri, ninazipanga, zinakuwa katika mpango ulio sawasawa. Kisha ninazifungia. Kama ni data ilioko nye kitarakilishi, basi lazima nikue na nenosiri ama paswedi. Inayo nilinda mimi na data hiyo yangu, ata ninapopeana tarakilishi yangu kwa mtu mwingine.

Jukumu ambalo ningesema napenda kazini, ni jukumu la kusawazisha dawa. Ukifanya katika kampuni ya dawa, lazima uangalie dawa hiyo inaharibika lini. Tarehe yake ya kumalizika muda ni lini? Na dawa iliyoandikwa kwenye risiti ni hiyo dawa iliotolewa ama nini? Kwa sababu swala la dawa ni swala nyeti. Na kwa kuzingatia hivyo, imenifanya kuzingatia mambo mengi katika maisha yangu. Lazima niangalie, hichi ninachokinunua kiko sawa? Hichi ninachokifanya kiko sawa? Kwa hivo, jukumu hilo limenifanya kuzingatia mambo mengi, nakipenda.

Chumba changu siyo kubwa, wala ndogo ni wastern. Kuta zina rangi nyeupe na kabati zina rangi ya udhurungi. Kitanda changu siyo kubwa, wala ndogo pia ni wastern. Mwatoshea kulala na kupumzika ninavyotaka. Nikiangalia dirishani, kwanza nitaona miti mirefu, inayotuzunguka na kutuletea hewa safi na mimea kwa umbali kidogo. Kile kinachonipendeza, chumbani mwangu ni mwangaza unaoletwa na dirisha na pia ule ubinafsi unaonipa.

Imbu ambavyo ninapenda kufisoma kwa wakati huu ni vitabu vya kibiashara. Mimi kama mwana biashara mdogo, ni napenda kufisoma vitabu ambavyo vinanifunza jinsi ya kuvutia wateja wapia, jinsi ya kuekeza pesa ninazozipata, na jinsi ya kuimarisha biashara yangu, kibiashara, na mahala ninapofa kueka biashara yangu ili imarike.

Juisi ya matunda ninayoyipenda ni matunda ya maembe. Huwa ninaisikia ni kama nitamu sana kuliko juisi nyingine zote. Lakini ningependa kuonja jusi ya tikiti maji kwa sababu ina maji nyingi. Ninaona ni kama itatengeneza juisi nyingi kushinda matunda nyingine yoyote. Na bado ningependa kujaribu ya miwa kwa sababu inasukari yake. Ningependa kuionja na hiyo sukari yake.

Tundalangu la kupendeza ni nanasi. Nanasi iyo iwe imeiva. Isikuwe ile ni kali kali hapana. Iwe imeiva. Kama iwe imeiva tunaongeza tupili pili kidogo na inakua ikotamu. Na pia nanasi naipenda kwa sababu ikona manufaa yake ya kiafya. Inasafisha damu, inasafisha maali kwingi, mwilini. Inamanufa, inayofa mtu.